Mimi kama mkenya najitahidi sana kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki. Badala yake kutumia vile vitamba maarufu kama ecobax. Pia mimi hupanda miti kila nikipata nafasi na kuhakikisha situpi takataka ovyo barabarani.

Mimi hupata habari zangu kupitia njia ambazo kila mkenya anajua. Mara nyigi, mimi husikiza radio ya asubuhi nikijitayarisha au natazama taarifa ya habari kwenye televisheni usiku nikiwa nimepumzika. Pia, nafuatilia kurasa za mashirika ya habari kwenye mitandao ya kijamii na kusoma gazeti kila siku. Mtandaoni.

Malengo yangu ni kuhakikisha familia yangu ikosawa na maisha yanasongambele. Netaka kuimarisha ujuzi wangu kazini ili nistahili kupandangazi au hata kupata mshahara mzuri zaidi. Takao nisaidia kulipa kodi na ada za shule bila jasho mingi.

Kila asubuhi, mimi huamka mapema saa kumi na moja alfajiri ili ninyooshe viungo kabla ya fujo za mchana kuanza. Mimi hupenda kutembea kwa haraka au kukimbia kidogo mtaani kwa dakika kama thelathini hivi, hewa ya asubuhi huwa safi sana na inanipa nguvu ya kuanza siku. Baada ya hapo, mimi hufanya mazoezi mepesi hapa nyumbani kama vile push-ups na kunyoosha mgongo.

Weekendi yangu mara nyingi ni ya kupumzika na kushugulikia mambo ya nyumbani ambayo siwezi kufanya katikati ya juma. Jumamosi asubui, mimi hufanya usafi wa jumla na kufua nguo kisha ninaenda sokoni kununua vyakula freshi vya wiki inayofuata.

Mimi kama mkenya halisi, siwezi koso kufuata Harambe Stars. Ata kama saa zingine wanatuumiza roho, bado tunawapenda tu. Kwenye upande wa klubu hapa nyumbani, mimi hufuatilia sana ligi yetu ya FKF Premier League. Lazima tuunge mkono vijana wetu kama wale wa Gormahia au AFC Leopards, ili soka yetu ikue.

Mimi hupenda sana muziki wetu wa hapa nyumbani kwa sababu una mauthui yanayogusa maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi, mimi husikiliza Afropop na bongo kiasi. Maana zina midundo inayochangamsha mwili na kukufanya ujihisi mwenye furaha hata kama ulikuwa umechoka.

Utotoni nilikuwa napenda sana kucheza nje na marafiki zangu, tulikuwa tunatengeneza magari ya nyaya na kuyaskuma mtaani kote, tukijifanya sisi ndio madereva wakubwa wa malori. Pia, michezo kama kuteleza kwenye matope, baada ya mvua au kucheza, ilikuwa inanifurahisha sana.